Mimi napendelea mara nyingi t-shirt kwa mfano kama mchumba wangu mimi huwa tunagombana sana ye analazimisha vaa shati ndio unapendeza vizuri mi namuambia mimi nani anataka aonekane kwamba ni mtu hukuwa unavaa shati unakuwa oficial oficial sana bora t-shirt, mtuwe yeyote akikuona hawezi akakuweka kwenye daraja ambalo huwezi ukaongea naye lakini kuna jinsi ambavyo shati unavaa kuna watu wanashindwa kukufikia kwa sababu wanasema huyo mtu inaonekana wa hadhi ya juu kwa hiyo unakosa uhusiano na mtu kwa hiyo mimi navaa zangu t-shirt na mara nyingine naeza nikawa nakutana tu na mtoto tu, habari sio ile unajua shikamoo ndio salamu ya heshima sasa wakiona una t-shirt wanaona huyu mshikaji tu au kijana kijana hana noma kwa hiyo ndio hivo.